Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS. Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS. Kwangu GPS kwa sababu ramani ramani ni ya kitambo kwa sababu unaeza pata barabara zingine haziko kwa ramani lakini kwa GPS unapata ya kwamba ziko updated mbaka zinaonekana kwa GPS. Inafanya kusafiri uwe wa urahisi.

Ni rangi gani unayoipenda zaidi na unaiona wapi. Rangi ambayo ninayoipenda zaidi ni rangi ya kijani kibichi kama rangi ile kama ya mboga ama rangi ile ambayo kwangu huwa inakuwanga ya kuvutia na rangi hiyo huwa inanikumbusha ya kwamba kama vile ambavyo kama vile ambavyo mazingira yangu yamo miti miti ni kijani kibichi, pamoja hata na nyasi na kuna vile ambavyo, pia mimi ninapenda kula majani ama matawi, hizo greens, ambazo zinanifanya, ninahisi vizuri. Na hizi rangi unaezaipata haswa katika shamba, zimo, hata katika manyumba, zimepakwa rangi ya kijani kibichi ambacho ni ya kupendeza pamoja hata ni ya kuvutia.